Chakula ninachokipenda zaidi ni chakula ambacho kinaitwa githeri. Chakula hiki ni mchanganyiko wa maharagwe na mahindi. Chakula hiki kinapikwa kwa kuchemshwa kwa masaa mawili au matatu kulingana na kiwango. Chakula hiki kikiiva huwa ni kitamu sana. Huwa ni kinyororo na kinafurahisha sana chakula hiki kinaeza kukuliwa kwa kuongeza na mchele au chapati. Napenda chakula hiki sana. Mara ya kwanza nilipokula chakula hiki, nilikula nikiwa miaka miwili. Mama yangu ndiye aliyenifanya nikakula chakula hiki. Chakula hiki nakipenda maanake unaeza kukikula wakati wowote. Unaeza kukila asubuhi, wakati wa mchana na pia jioni.